Napenda sana kufanya kazi nyumbani hasa siku ambapo side hustle zangu nyingi zinafanyika remotely Kwani napenda uhuru na flexibility naeza kuanza kazi saa yoyote ninaopenda nikikaweka nikiweka breki nikinywa chai au kula kitu kitamu na nikimaliza wakati nahisi nimefanya ya kutosha hakuna pressure ya kufika ofisi kwa wakati au kuvaa smarti kila siku Pia faragha na kimya nyumbani ninaeza kufunga mlango wa chuma, changu, kuweka muziki na rhumba volume chini na kufocus bila kelele za wenzangu au meetings zisizo na mwisho.